Chakula nachopenda zaidi ni ugali na mboga za majani. Kwa ni chakula cha asili, chenye latha, mzuri, na kinachonipa nguvu ya kufanya kazi za kila siku. Napenda ugali kwa sababu ni rahisi unakidhi njaa na unaposhikamana na mboga nzuri unaongeza lishe muhimu kwa mwili mboga, asa zile za majani, kama sukumawiki, mchicha, spinachi, hutoa vitamini na madini ambayo hufanya mwili wangu kuwa na afya nzuri na nguvu. Napenda pia kushirikiana chakula hiki na wali au nyama kidogo kwani ufanya mlo kuwa kamili na latha yake kuwa bora zaidi chakula hiki si tu kinanipa njaa ya mwili bali pia kina nifanya nijisikie kurithika kiakili na hisia latha ya mlo mzuri hufanya siku iwe nzuri na hunisaidia kuanza au kuendelea na shughuli zangu kwa nguvu na furaha mara nyingi napendelea kula chakula hiki nyumbani au kwenye familia kwani kuna hisia ya joto na urafiki. Kutumia muda na familia au marafiki wakati wa chakula ufanya mlo kuwa zaidi ya kitu cha kimsingi. Ni sehemu ya kushirikiana, kucheka na kuimarisha uhusiano hii pia unifundisha kuthamini juhudi za wale wanaopika na kuandaa chakula. Jambo linaloongeza shukran na heshima yangu. Haitha, mara nyingine napenda kujaribu chakula kipya kilicho na latha nzuri. Lakini kipaumbele bado ni chakula cha nyumbani au cha kiasili. Kufanya hivi, kuna nipea nafasi ya kufurahia latha mpya na kupata uzoefu mpya bila kuwacha chakula ninacho kipenda zaidi.

Maranyingi natumia programu ambazo husaidia kuongeza tija na urahisi kazini. Pamoja na zile za burudani na mawasiliano. Kwanza, kwa kazi za kitaaluma napendelea kutumia Microsoft Office. Hususan Word, Excel na PowerPoint. Word ufanya, uandikaji, wa ripoti na maandiko kuwa rahisi na yenye mpangilio. Excel ni muhimu kwa kuhesabu, kupanga data na kutengeneza grafu. Wakati PowerPoint ufanya uwasilishaji wa maoni au taarifa kuwa wa kuvutia na wenye mpangilio mzuri. Programu hizi hufanya kazi kuwa rahisi, yenye tija na hutoa matokeo bora kwa muda mfupi pia, nina tumia programu za mawasiliano kama Microsoft Teams, Zoom na WhatsApp. Hizi ufanya iwe rahisi kuwasiliana na wenzangu kazini au marafiki wa kazi, kushirikiana kwenye miradi na kushugulikia mikutano bila kikwazo cha muda au umbali. Kutumia programu hizi kuna rahisisha kazi za kila siku na kuna hakikisha kila mmoja ana habari zinazohitajika kwa wakati unaofaa. Kwa upande wa burudani na kujifunza, ninapenda kutumia YouTube ama Spotify. Youtube usaidia kupata mafunzo mbalimbali, kufurahia burudani au kupata maelezo ya haraka kuhusu jambo lolote unaotaka kujua. Spotify ni muhimu kwa muziki kwani uchangia kuongezea isia nzuri, kuondoa msongo wa mawazo na kuongeza mchangamuko wakati wakufanya kazi au kupumzika. Zaidi ya hayo, mara nyingine natumia programu za kupanga muda na kumbukumbu kama kalenda za digitali na apps za kupanga kazi. Hizi ufanya niwe na mpangilio mzuri wa ratiba kuhakikisha sifanyi kazi nyingi bila mpangilio na kunisaidia kukumbuka tarehe muhimu au kazi zinazohitajika kufanyika.

Napenda kujifunza mama mapya kwa njia ya mchanganyiko, vitendo na nataria. Kwani hii ufanya ujuzi kubaki akilini na kuwa na maana zaidi. Kwanza mara nyingi huanza kwa kusoma au kusikiriza taarifa kuhusu jambo jipya. Hii inaweza kuwa kupitia vitabu, makala au vyanzo vya mtandaoni. Kupitia njia hii ninaweza kupata msingi tapiti wa kuelewa dhana kanuni au mbinu zinazohusiana na msomo husika. Baada ya kupata msingi huu, napenda kufanya mazoezi ya vitendo vya moja kwa moja. Kwa mfano, ikiwa ni ujuzi wa kompyuta, nianze kutumia programu hiyo kwa vitendo. Ikiwa ni kipengele cha ufundi au ubunifu, ujaribu mara moja. Njia hii husaidia kuunganisha natharia na uzoefu wa moja kwa moja na kufanya kujifunza kuwa raisi na wa kina. Kila hatua ya vitendo inasaidia kuelewa kwa undani zaidi na kugundua mbinu bora za kufanya jambo husika. Aitha, napenda kujifunza kupitia ushirikiano na wengine. Hii inamaanisha kuuliza maswali, kushirikiana na watu wenye uzoefu, au hata kushiriki katika vikundi vya kujifunza. Kupitia mazungumzo na michanganuo, hujifunza mitazamo mipya, mbinu mpya, na kupata suluhisho za machangamoto ambazo uenda siku zijua. Ushirikiano huu unafanya kujifunza kuwa burudani, furaha na fusa ya kuendeleza mtandao ya kijamii. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda kutumia teknolojia na lasirimari mtandaoni kama video za mafunzo, podcast na makala za kielimu. Njia hizi hufanya kujifunza kuwa rahisi, haraka na inaweza kufanyika mahali popote, bila kizuizi cha muda au eneo. Pia mara nyingi upunguza uoga na kujaribu jambo jipya, kwani unaweza kujifunza hatua kwa hatua kwa muongozo wa mtandaoni.

Jambu muhimu la dini kwangu ni imani na maadili yanayofuata mafundisho ya dini yangu. Imani hii huchangia kuwa na msingi thabiti wa maadili, kuongoza maisha kwa njia sahihi na kufanya maamuzi yenye busara katika kila hali. Kwa mfano, mafundisho ya kuheshimiana, kusaidia wengine na kuwa mwaminifu katika maneno na matendo ni jambo ambalo inanisaidia kuwa mtu bora zaidi kila siku. Imani hii pia hunisaidia kushughulikia changamoto za maisha kwa mtazamo chanya na imara. Pia, maathimisho na ibada ni sehemu muhimu sana kwangu, kushiriki katika ibada za kanisa au jami hufundisha mshikamano, kushirikiana na wenzangu, na kunisaidia kudumisha utulivu wa kiakili. N wakati wa kutafakari, kuomba mwongozo, na kupata nguvu za kiroho ambazo hufanya maisha ya kila siku kuwa na maana zaidi. Hii ni njia kuungana na nguvu kubwa zaidi, kuliko yangu mwenyewe, na kupata mtazamo wa utulivu na amani. Zaidi ya yote, mafunzo ya dini yanahusiana na huruma, upendo na haki ni umuhimu kwangu. Mafundisho haya hufundisha jinsi ya kushughulikia wengine kwa heshima, kusaidia wanyonge na kuchukuwa hatua zinazofaa katika jamii. Hii hufanya imani yangu kuwa si tu kwa ajili ya maisha yangu binafsi, bali pia inachangia maisha bora ya jamii iliyo nayo. Kwa hivyo, jambo muhimu la dini kwangu ni kuishi kwa imani, kufuata maadili na kushirikiana na wengine kwa upendo na heshima. Hii huchangia furaha ya ndani, utulivu wa akili na msaada wa kijamii na kunisaidia kuwa na mtazamo chanya na nguvu za kushughulikia maisha kwa busara na amani kila siku.